Kuna tabia kadha za watu ambazo hunichukiza sana, lakini kubwa zaidi ni ukosefu wa heshima. Sipendi kuona mtu akiwadarau wengine kwa sababu ya hali yao ya maisha, elimu au kazi wanazofanya. Tabia ya kusema uwongo pia hunikera kwa sababu huondoa uaminifu kati ya watu. Watu wanaopenda fitina na kusambaza maneno mabaya kuhusu wenzao hunifanya nijiskie vibaya. Kwani huumiza mahusiano na kuleta chuki isizo za lazima. Vilevile uvivu na kutowajibika hunikera hasa pale mtu anaposhindwa kutimiza ahadi zake. Ninaamini tabia nzuri hujengwa kwa heshima uaminifu na kujali hisia za wengine. Kwa sababu jamii bora huwanza na mwenendo mwema wa kila mtu.

Ninapopokea maoni kutoka kwa wengine, hujaribu kuyasikiliza kwa makini na kwa moyo wazi. Ninaamini maoni yanaweza kunisaidia kujifunza na kujiboresha. Hata kama si yote ni raaisi kuyakubali. Kwanza, hujiuliza kama maoni hayo yana ukweli na kama yanalenga kunisaidia. Ikiwa ni maoni chanya, hunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kama ni ya kukosea hujutaidi, utojihami, haraka, bali kufikiria namna ya kubadilika. Pia, naheshimu maoni ya watu wenye uzoefu au wanao nijua vizuri. Mwishowe nachukua yale yanayo nijenga na kuyaachaya yasiyo na manufaa. Nikilenga kukuwa binafusina na kitaaluma.

Kifacha teknologia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Simu imenisaidiya sana katika maisho ya kila siku, kuwanzia mawasiliyana wadi kupata tarifa muimu. Kupitia simu na wasiliana na familia na marafiki kwa uraisi bila kujali umbali, pia witumio kama somo na kazi, kutafuta tarifa mutandaoni, kutuma barua pepe na kupanga ratiba zangu. Simu unisaidiya katika malipo ya kidijitali na kufuatili ya bari zadunia kwa wakati. Zaidi ya hayo unipa burudani kama kuskiliza muziki na aukutazama video inapopo muzika. Kwa kuweli, simu janja ime kwa sihemu muimu ya maisha yangu ya kila siku na unifanya niwe na ufanisi zaidi.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video ingawa si kila siku. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Napenda michezo inayohitaji kufikiri au kupanga mikakati kwa sababu hunichochea kiakili na kunifanya nijifunze kua mvumilivu. Pia husaidia kuboresha umakini na kasi ya kufanya maamuzi. Wakati mwingine hucheza ili kujiburudisha na marafiki. Jambo linaloimarisha urafiki na kuleta furaha. Hata hivyo nahakikisha michezo haichukui muda mwingi unaoweza kuadhiri majukumu yangu mengine. Kwa ujumla, michezo ya video ni njia nzuri ya kupumzika, kujifunza na kujifurahisha kwa kiasi.

Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kathaa muhimu ilikuwa kuongoza watu kwa mafanikio. Kwanza, uadhilifu ni sifa ya mzingi kwa sababu hujenga uwaminifu kati ya kiongozi na anawaongoza. Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa na mawasiliano mazuri ilikuweleza malengo na kuskiliza maoni ya wengine. Uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ni muhimu hasa katika nyakati ngumu. Vile vile kiongozi anatakiwa kuwa na huruma na kuelewa mahitaji ya watu wake. Kwa mfano, kwa mfano bora kwa vitendo na maneno huhamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii. Kwa ujumla kiongozi mzuri huongoza kwa hekima, heshima na maono ya na yojali maendeleo ya wote.

Ninapendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu unifanya nijisikie msafi na nadhifu zaidi. Kunyoa unipa mwonekano unaofaa katika mazingira mengi, hasa kazini au katika shuguli rasmi. Pia huniraisishia kujitunza kwani naitaji muda mchache wa matunzo ikilinganishwa na ndevu. Ata hivyo, ninaelewa kuwa watu wengine upendelea kuvaa ndevu kwa sababu ya mutindo au utambulisho wao binafsi. Kwangu mimi, kunyoa huniongezea kujiamini na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye mpangilio. Mwonekano nadhifu unisaidia kujieshimu na kueshimika na wengine. Jambo ambalo ni muhimu katika maisha ya kila siku na mausiano ya kijamii.

Timu bora ya mpira ya kiragby wa kimerakani ninayoipenda ni New England Patriots. Ninaipenda timu hiyo kwa sababu ya historia yake ya mafanikio na nidhamu ya hali ya juu uwanjani. Patriots wamekuwa wa kishinda michezo mikubwa mara nyingi. Hasa katika mashindano ya Super Bowl, jambo linaloonyesha uimara na mpango mzuri. Nakumbuka michezo wa mku uliokuwa na ushindani mkali. Ampapo walirudi kutoka nyuma na kushinda kwa jihudi kubwa. Michezo nini liyempenda zaidi ni Tom Brady kwa sababu ya uongozi wake na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa pressure. Kila timu inapochaza huhisi msisimuko furaha na matumaini makubwa ya ushindi.

Uzoefu wakazi ambao ume nifundisha zaidi nipale nilipokuwa nishughulika na wateja wa moja kwa moja. Kanzi hiyo ili nifundisha muhimua saburi, mawasiliano mazuri na kuskiliza kwa makini maitaji ya wengine. Nili jifunza jinsi ya kushughulikia malalamiko kwa amani na kugeuza changamoto kwa fursa ya kujifunza. Pia ilinifundisha kuthamini kazi ya timu na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Uzoefu huu uli nifundisha pia jinsi ya kuthibiti mda vizuri na kushughulikia shinikisho bila ku athiri utendaji wangu. Kwa kweli kila changamoto katika kazi hiyo ili nilea ustadi na nidhamu na kunifanya niwe mtaalam bora na mtu mwenye mtanzamo chanya.

Ninapenda kuvaa nguo ambazo nirahisi nadhifu na zinazofaa kwa hali ya hewa na shughuli ninazofanya. Napendelea nguo ambazo zinanipauhuru wa kutembea na kufanya mambo mbalimbali bila usumbufu. Kwa sketi nye pesi suruali za starehena, shati zenyerangi mzuri. Vilevile napenda nguo ambazo zina muundowa kisasa na zi napendeza, lakini siza kupita kiasi. Nguohizo hunifanya nijisikie kujiamini na nadhifu kila siku. Kwa matukio maalum, napenda nguo zenyemtindo wakipekee ambazo zinaonyesha utu wangu na ladhayangu. Kwaujumla, napendelea mchanganyiko wa urembo starehena urahisi wa kuvaa nguo ninazovaa.

Mara nyingi, ninaenda maktabani mara kadhaa kwa wiki, lakini mara ninaweza kutofautiana kulingana na ratiba yangu ya kazi au masomo. Ninapenda maktaba kwa sababu ni mahali tulivu pa kusoma kujifunza na kupata taarifa za kina. Huko, naweza kusoma vitabu, magazeti au kutumia mtandao wa maktaba kupata habari muhimu. Pia maktaba, hunisaidia kupanga mawazo yangu na kuandika ripoti hau miradi kwa umakini zaidi. Wakati mwingine ninaenda maktabani pia kwa ajili ya tafsiri za kitaaluma au kujumuisha taarifa kwa miradi ya kikundi. Kwa kweli, maktaba ni sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku ya kujifunza na kukuza maarifa.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara baada ya mchana kuisha, mara nyingi nikimaliza kazi au masomo. Kwa kawaida huanza kupumzika kuanzia majira ya jioni, nikifanya shughuli za kupendeza kama kusoma, kutazama filamu au kusikiliza mziki. Wakati mwingine ninafanya sherehe ndogo za jioni kama kula chakula kizuri, au kuzungumza na familia ili kufurahia muda pamoja. Kabla ya kulala ujiandaa kwa kuosha uso, kuandaa nguo za kesho na kusoma kidogo ili akili ipumzike. Jioni hunipa hisia za furaha amani na utulivu baada ya siku yenye shughuli nyingi. Ni muda muhimu wa kujijali na kujiwekea hali nzuri ya usingizi.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa uhuru na starehe zaidi kuliko kufanya kazi sehemu nyingine. Nyumbani naweza kupanga muda wangu vizuri, kupumzuka kidogo kati ya majukumu na kuwa na mazingira tulivu. Pia hufanya niwe na urahisi wa kutumia rasilimali zangu kama vitabu, kompyuta na vifaa vingine vya kazi. Hata hivyo, napendelea kuweka mpangilio thabiti ili kuepuka kusita au kuchelewesha kazi. Kufanya kazi nyumbani, kunanifundisha nidhamu, binafsi au umakini, kwani hakuna mkuu wa moja wa moja wa kuangalia utendaji wangu. Kwa ujumla ni njia nzuri ya kufanya kazi, kwa ufanisi na bila msongo wa hali ya ofisi.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mkahawa tulivu yenye manthari nzuri na chakula safi. Huko, napenda kujaribu vyakula vipya na ladha tofauti ambazo siwezi kupata nyumbani. Migahawa yenye mwanga mzuri meza safi na huduma nzuri unifanya nijiskie vizuri na furahika. Pia napenda kula kwenye sehemu zinazotoa nafasi ya mazungumzo mazuri na familia au marafiki. Wakati mwingine napenda pia migahawa yaliyo karibu na manthari ya asili kama bustani au ufukwe. Kwa sababu inafanya chakula kuwa cha kufurahisha zaidi. Kwa ujumla kula nje kunanipa nafasi ya kupumzika kufurahia chakula na kujenga kumbukumbu zuri na wale ninawa pamoja.

Kila siku ni natumia muda fulani mtandaoni maranyingi katika masa ama wili adi matatu kulingana na shoguli zangu. Ni natumia mtandao kwa ajili ya masomo, kufanya utafiti na kupata tarifa muhimu. Pia wasilena na familia, marafiki na wenzangu kupitia mtandao ya kijami ya ubaruwa pepe. Wakati mingine na toa mdawa burudani kama kutanzama video, kusoma habari, au kuchezo mchezo ya mtandao ni. Hata hivyo, nakikisha mdawa mtandao ni ya wuzidiki ya sita kuwathiri usingizi wangu wa shoguli nyingine za kila siku. Kutumia mtandao kwa wasahiku na nisaidi ya kuwa na wabari za sasa, kufuraya mdoda ni na kushirikiana na mingine kufanisi.

Kinacho nifanya ni furahi sana nipale ninapokua na watu nina wapenda na kufanya mambo ninayo wapenda. Furaha hujitokeza nikipata mafanikio madogo ama kubwa katika kazi au masoma yangu. Kwenu kunanipa hisia ya kuridhika na kujivunia. Pia furaha huja ninapokua na muda wa kumzika, kusikiliza mziki, kusoma vichatu, au kutembea kwenye manthari mazuri ya asili. Vile vile kusaidia wengine au kuona wengine wakifurahia kunanipa furaha ya kipekee. Furaha hujitokeza kupitia heshima, amani na mahusiano mazuri na familia na marafiki. Kwa kweli ni mchanganyiko wa mafanikiwo upendo, amani na burudani. Unanifanya nijisikie furaha sana na kuridhika.